Siku kuu, mimi na sherehekea siku kuu kwa kutangamana na watu wa familia, ndugu zangu, dada zangu, tunakuja, tunapika vyakula, tunasherehekea, tunachinja mbuzi, tunakula nyama, tunatangamana halafu tukimaliza kutangamana tunaenda kutembea mahali huko mbali kwenye mito, huko mbali sokoni, tunaenda kutembea.

Nikieleza kuhusu ni nini ninachokifanya nitulie naeza anza nakusema jambo la kwanza ambalo linafanya nitulie kuyaacha mambo yote amabayo nafanya alafu naketi chini naanza kumeditate kwenye swala la mazoezi ya yoga au meditation nafikiria kwamba mimi meditation ndo yanifanya nitulie kwa urahisi kuliko yoga mahali ambapo nilijifunza njia hii ya kupumzika kupitia meditation nilikuwa chuoni kikuu huko ndio nilijifunza meditation ningependa kushiriki muda kama masaa saa limoja linatosha kwa mimi kutulia na kutulia kabisa alafu baada ya kupumzika najisikia mwenye, mwepesi wa afya, mwepesi wa roho, afya yangu naskia ina imarika, napenda kupumzika wakati naskia mambo yamekua magumu.

Somo la biolojia ndio somo la sayansi ambalo nalipenda sana. Kwa uhakika hata mimi ni mwalimu wa biolojia manake biolojia ni rahisi napenda kutangamana na chenye ambacho. Biolojia inasomesha. Mambo na ulimwengu, wanyama, miti. Napenda kutangamana na mambo kama hayo. Ndio maana napenda somo la biolojia sana kwenye sayansi kuliko masomo yote. Mengine ya sayansi.

Sherehe yangu ya kupendeza ambayo napendeza ni ile sherehe ambayo inafanywa mahali kuna watu wengi. Wapata, hakuna mtu anashughulika na mimi. Kila mtu anadelea kujivinjari, kufurahia, anaishi maisha kivyake. Sasa hiyo ndiyo sherehe yenye napenda manake mimi. Nina shida na kufanya mambo yangu nikiangaliwa. Kwa hivyo, sherehe yenye ina watu wa dogo, sasa hile haina shida kwa kwangu. Lakini kama sherehe haina watu wengi, hiyo inapendeza sana kwangu maana nitacheza, nitafanya kila kitu chote maname hakuna mtu atakuwa anashughulika na mimi.